Mimi hununua vitu kwa kutumia simu kwa sababu ni rahisi kwa haraka kupitia simu yangu na weza kuagiza chakula, nguo au vifa vingine bila kutoka nyumbani. Pia nalipa kwa kutumia simu pesa za simu na bidhaa huletwa hadi kwa mlangu wangu. Na njia hii inasaidia kuokoa mda na pia kupanga matumizi yangu vizuri ya siku. Na pia kutumia simu yangu huwa ni raisi kwa haraka sana.

Kila asubuhi ninaamka mapema mara nyingi saa kumi na moja au kumi na mbili alfajiri. Kabla dunia haijaanza kuwa na kelele, ninapufungua macho jambo la kwanza kufanya ni kumshukuru mungu kwa kunipa uhai na nafasi ya kuanza siku mpya. Dakika chache za kwanza zinatumika nikiwa kimya nikijipa muda wa kupumua kwa utulivu na kujitayarisha kiakili kwa mambo yanayokuja siku mzima. Baada ya hapo nanyakua kitandani na kunyosha mwili wangu taratibu. Hii hunisaidia kuonda usingizi na kufanya damu izunguke vizuri. Kisha huenda bafuni, ninaosha uso kwa maji baridi, ili kuamsha akili na kufanya usafi wa kawaida. Pia ninapenda muda huu kwa sababu hunifanya nijisikie nikiwa msafi, nikiwa tayari kwa kutayarisha siku yangu. Nikimaliza hapo naanza kuandaa kifungua kinywa chepesi, lakini chenye lishe na kama vile chai kahawa au uji. Na wakati wa kula pia hua sipendi haraka napenda kula pole pole. Na kabla sijaondoka au kuanza kazi zangu pia napenda kutumia dakika chache kujisomea au kusikiliza jambo la kunitia moyo kama ujumbe wa motisha au haya fupi. Hii hunipa nguvu ya ndani na kunisaidia kuwa na mtazamo chanya. Na baada ya hapo nahisi nikiwa na umakini utulivu na tayari kuanza siku yangu kwa bidii na matumaini.

Ndiyo, napenda sana kujaribu teknolojia mpya na hii ni sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku. Kila ni naposkia kuhusu kifaa kipya program mpya au uvumbuzi wa teknolojia huwa nahisi msisimuko wa kipekee. Teknolojia hunifanya nihisi kama niko karibu zaidi na dunia na hunipa fursa ya kujifunza mambo mapya kila wakati. Kwanza kabisa napenda teknolojia mpya kwa sababu unirahisisha maisha kwa mfano kupitia simu, chanja yangu, ninaweza kuwasiliana na watu walioko mbali kwa urahisi, kufanya malipo kusoma habari na hata kufanya kazi zangu. Na pia zamani mambo haya yalihitaji mda mwingi na juhudi lakini sasa teknolojia imefanya mambo ikawa rahisi pili kujaribu teknolojia mpya hunisaidia kujifunza na kukuza akili yangu kila teknolojia mpya huja na changamoto zake lakini pia inarahizisha maneno. Na pia napenda teknolojia mpya kwa sababu hunisaidia kuunganishwa na watu wengine kupitia mtandao wakijami na pia programu za mawasiliano na majukwaa ya mtandao naweza kushirikiana watu kutoka tamaduni na inchii tofauti. Na zaidi ya hayo teknoloji ya mpya hunipa nafasi ya kujieleza napenda kutumia programu za video na kuandika ama kurekodi sauti au kuunda picha.

Kwa upande wangu naweza kusema kwamba kuwafamu majirani zangu kumeleta faida mabadiliko makubwa sana katika maisha yangu. Na nilipo hamia mahali ninapoishi sasa sikuwa na mazoea ya kuwasalimia watu waliokuwa wakishi karibu nami. Nilikuwa naingia nyumbani kimia kimia na kutoka bila kuzungumza na mtu yeyote. Lakini kadri muda ulivyo pita niligundua kuwa hali hiyo ilinifanya nijisikie mpweke hata kama nilikua nimezungukwa na watu. Siku moja niliamua kubadilika, nilianza jambo rahisi kama salamu kuwasalimia jirani zangu na nilipo kutana nao kila siku. Pole pole salamu nilianza kugeuka kuwa mazungumuzo mafupi na mazungumuzo yakageuka kuwa urafiki na nilieza kujua majina zao wanachofanya na hata changamoto wanazo zipitia. Kuwafamu majirani zangu kumeleta faida nyingi kwa mfano nilipokuwa safari ninajua kuna mtu anayeweza kuangalia nyumba yangu wakati mwingine ninapo itaji msaada wa tharura kama maji kukatika au umeme kuzima najua nina mtu wa kwendea. Vivyo hivyo, ninaitaji kuwasaidia wao na wanapo hitaji usaidizi. Zaidi ya hao, mausiano mazuri na majirani yamenisaidia kuleta urafiki wa karibu.

Na kweli ningependa mimi kutembelea piramidi za giza kwa sababu zinanifanya nijiulize maswali mengi kuhusu jinsi zilivyojengwa bila teknolojia ya kisasa. Nafikiria jinsi maelfu ya wanafunzi walivyoshirikiana wakitumia maarifa na nidhamu kubwa ili kujenga majengo makubwa na imara kiasi hicho. Kusimama mbele ya piramidi hizo, kungekuwa kama kusafiri kurudi nyuma katika muda. Nikihisi ukimya na heshima ya kihistoria iliyoishi kwa maelfu za miaka mingi. Zaidi ya hayo ningependa kujifunza kuhusu maisha ya mafarao, imani zao kuhusu maisha baada ya kifo, na jinsi dhini ilivyoadhiri kila nyanja ya maisha yao. Kutembelea makaburi kuona michoro ya kale na kusikia hadithi za miungu ya misri kungepanua sana ufahamu wangu kuhusu jinsi binadamu wanavyofuata maana ya maisha ata zamani sana. Pia safari hiyo ingenipa nafasi ya kuona mto nile ambao ulikuwa chanzo cha maisha kwa ustarabu huo. Pia ningependa kutembea karibu na mto huo nikitafakari jinsi ulivyo saidia katika kilimo, biashara na mendeleo ya jamii. Na machoni mwangu zaidi ningefurahi sana kuona maji yakitiririka. Na tena, kwa ujumla kutembele piramidi za giza kungekua ndoto iliyotimia kwangu, ingekua safari ya kujifunza kutafakari na kuthamini uwezo wa binadamu wa kale. Mahali hapo pa kihistoria pangenikumbusha kwa kuwa historia si ya zamani tu, bali ni sehemu muhimu ya maisha yetu ya sasa na ya badae.

Kweli ni mimi naweza kusema kuwa ninafua nguo mara mbili hadi tatu kwa wiki, kulingana na hali na ratiba yangu. Kawaida, nafua nguo katikati ya wiki na mwishoni mwa wiki ili kuhakikisha kuwa nina nguo safi za kutosha kwa kazi na shughuli kila siku. Kufua mara kwa mara, hunisaidia kujisikia nikiwa msafi nadhifu na mwenye kujiamini zaidi. Kwa mfano, nguo za kazini au za kutoka nje huzingatia usafi zaidi. Kwa hiyo, huzifua haraka baada ya kuzitumia. Mguo za nyumbani au za kulala wakati mwingine, uzitumia marambili kabla ya kuzifua. Hasa kama hazijachafuka, sana hii hunisaidia kukua maji na sabuni na pia kutunza mazingira. Pia hali ya hewa uhadhiri mara ngapi ninafua nguo. Wakati wa joto kutokwa jasho zaidi, hivyo na lazimika kufua mara nyingi zaidi. Lakini wakati wa baridi au mvua, nafua kidogo kwa sababu nguo huchukua muda mrefu kukauka. Katika hali hiyo, hupanga vizuri ili nisikose nguo safi. Kwa jumla, ninaona kufua nguo kama sehemu ya muhimu ya maisha yangu ya kila siku hunisaidia kupanga muda wangu vizuri.

Kwanza kabisa, mafanikio yangu huwa nafurahia pale ninaposhuhudia kazi yangu ikileta matokeo chanya. Hii inamaanisha kuwa juhudi zangu haziko bure na ninaona kwamba mchango wangu unaadhiri wateja, timu au kampuni kwa njia chanya na hisia ya kuridhisha sana. Pili, huwa najivunia sana uwezo wangu wakutimiza majukumu yangu kwa wakati wa ubora. Hata pale changamoto zinapojitokeza, ninajua kuwa naweza kuzishugulikia kwa ufanisi. Mafanikio haya yananifanya nijiheshimu na kujiamini zaidi. Tatu, kitu ambao ninadhamini tena sana kufanya kazi kwa ushirikiano mzuri na wenzangu. Wakati timu inafanya kazi na mshikamano na kila mmoja anaposhirikiana, matokeo huwa bora zahidi. Kushirikiana na wenzangu kunanifanya nijisikie kuwa sehemu ya kitu kikubwa zaidi kuliko mimi binafsi. Nne, mandeleo yangu mafanikio makubwa kwangu kila mara ninapojifunza kitu kipya, iwe ni teknolojia mpya, mbinu za kazi, au ujuzi wa usimamizi ninahisi kuwa ninaendelea kibinafsi na kitaalamu. Mafanikio haya yananiwezesha kuboresha kazi yangu kila siku. Tano, kupata pongezi au kutambuliwa kwa kazi yangu ni jambo ambalo linanifanya motisha kubwa. Kila wakati ninapopokea pongezi kutoka kwa wakubwa, wateja au wafanyikazi wenzangu ninahisi kuwa juhudi zangu hazikuwepo bure. Niishara kwamba kazi yangu ni ya dhamani. Sita, uwezo wa kusimamia muda wangu vizuri ni mafanikio binafsi kuwa na uwiano kati ya kazi na maisha binafsi ni jambo muimu sana kwangu. Saba, uadilifu kazini ni jambo lingine ambalo Ninajivunia kila wakati Ninapofanya kazi kwa uaminifu, kufuata maadili ya kazi na kuzingatia haki za wengine. Ninahisi kuwa nimefanya kazi kwa heshima Mwisho kabisa mafanikio makubwa kwangu ni kujitambua kujua kwamba kazi ninayofanya inamacho halisi kwa ukuaji wangu na kitaaluma na binafsi na kwamba ninaadhiri wengine kwa njia chanya ni hisiaa ya kuridhika sana.

Siku zote nimekua nikijali usalama wangu mtandaoni na moja ya mambo muhimu zaidi ni neno sili langu. Kila siku ninajua ni atari kutumia nenosiri raisi kama chinalangu au tare ya kuzaliwa. Kwa hiyo, nikiwa na akounti yeyote, ninafikiria kwa makini jinzi ya kuunda nenosiri tabithi. Kwanza, ninakikisha ninosiri langu lina herufi kubwa, herufi ndogo, namba na alama maalumu kwa mfano. Badala ya kutumia ninosiri naweza kutumia kitu kama namba na herufi kubwa. Alafu tena naongeza jina la mtu ambaye asiye julikana. Kwa njia hii, mtu hutoweza kulikisikia kwa huraisi. Pili, mimi sisawazishi maneno ya kutumika kwa accounti tufauti. Accounti yangu ya baru wa pepe, benki, mitandao ya kijamii, zote zina nenosiri tufauti. Hii inasaidia sana ukiwa accounti moja ikivamiwa, nyingine inasaidia salama. Tatu, ni natumia msimamizi wanenosiri kama ile password manager. Hii ni programu ni ifadhi na kukumbuka manenosiri yangu yote. Tena mara kwa mara nabadirisha manenosiri yangu hasa kwenye account muhimu kama bengi au barua pepe ya kazi. Hii nafanya iwe vigumu kwa uhalifu wa mitandaoni kuna kili au kuiba tarifa zangu na hatimaye sina kufamisha kuwa manenosiri yangu kwa mtu yeyote.

Kwa kweli kila mara navofanya kazi na wengine, nimejifunza kwamba ushirikiano mzuri unaanza na kusikiliza. Ni muhimu sana kutojali kulazimisha mawazo yangu pekee yangu. Bali kuelewa kile mwenzangu anachofikiria na kuthamini maoni yangu. Kwa mfano, wakati tunafanya mradi wa darasa, kila mmoja ana maoni tofauti na mara nyingine maoni hiyo nibora kuliko nilivyo tarajia. Pili, kujua majukumu ya kila mtu kusaidia sana. Kila mtu anapojua ni nini kazi yake tunakuwa na mpangilio na kuepuka kuchanganyikiwa. Mimi hupanga kila kitu, nani anashugulikia nini, lini na chenzi ya kushirikiana. Ili kufanikisha lengo lapa moja. Hii ufanya kazi ya kikundi iwe rahisi na yenye matokeo mazuri. Tatu, kuwasiliana kwa wazi ni mzingi wa ushirikiano nikiwa na wenzangu, sina hofu kuuliza maswali au kutoa maoni yangu Kwa heshima, hii husaidia kila mtu kuelewa kilicho muhimu na kutatua changamoto kabla hazijaongezeka na tena ni muhimu pia kutambua nguvu na udhaifu wa kila moja wetu na pia lazima tujue jinzi ya kushugulikia migongano na migongano ni kawaida lakini siyo hatari ikiwa tunashugulikia kwa utulivu. Kwa ufupi, kufanya kazi ya ushirikiano ni kusaidia kulazimi kumaliza kazi na pia kuskiliza kushirikiana kwa heshima, kugawa majukumu, kutambua nguvu na kila mmoja na kushugulikia migongano kwa utulivu.

Kwa kweli, kila mtu anafanya makosa kazini na mimi binafsi napenda kushugulikia makosa kwa utaratibu na kwa utulibu. Kwanza, kabisa ninapogundua makosa niliofanya siogopi kukiri kwangu mwenyewe. Nafahamu kwamba kukiri kosa ni hatuwa ya kwanza ya kupunguza madhara na kujenga imani kazini. Kwa mfano, maramoja nilikosea kuwasilisha ripoti kwa taresa hii, na badala ya kujificha niliamua kumjulisha meneja wangu maramoja. Na tena badala ya baada ya kukiri kosa, hatua inayofuta ni kuchambua ni kwanini kosa hilo limetokea maranyingi makosa sii tu kwa sababu ya uangalifu mdogo bila kuna sababu za msingi zinazohitaji kutatuliwa. Katika hali yangu, niligundua kwamba nilikuwa nimepanga mda vibaya na kulazimisha kazi nyingi kwenye siku moja. Na tena hatua ya mwisho, kwa upande wangu ni kutafuta suluhisho na kurekebisha kosa, sio tu kusema samahani. Bali kufanya hatua halisi kwa mfano, baada ya kosa hilo la ripoti, nili hakikisha nikafanya marekebisho haraka na kuunda mfano, Mfumo wa kukagua kazi yangu kabla ya kuwasilisha Pia mara zote na shirikisha timu yangu ili kosa kutotokea tena Kwa njia hiyo makosa yanakua funzo na si kitu cha aibu nafanya kazi yangu kwa ufanisi zaidi.

Jambo, ni kweli sana kwa hii mjadala kuwa, ni vizuri niweze kusema kuwa mimi napenda kuchora. Kila wakati, ninaposhika penseli au brashi, naanza kuishi furaha isiyo na kifani. Kwanza, kuchora kunanivutia sana, napenda kuchora michoro ya watu, wanyama na mandhari. Ninafurahia jinsi, mistari inavyoweza kuunda picha ambayo inakuwa na maana. Ni kama kila mstari unanieleza mimi na hisia zangu. Wakati mwingine napenda kuchora bila kuangalia kitu chochote. Ni kama nafikiri na mikono yangu inaandika hisia zangu. Lakini, pia, nikisema kwa kweli kupaka rangi pia kunavutia kwa namna tofauti. Kupaka rangi, kunafanana na kuunda hadithi Unaweza kuchagua rangi, unazozipenda, kuchanganya rangi tofauti na kuunda picha yenye uzuri wa kipekee na pia huwa napenda jinsi rangi zinavyoweza kuibua hisia kama vile samani za buluu, zinazoongeza utulivu, na nyekundu inavyotoa nguvu ya shauku kwa hivyo kwa kweli, siwezi kusema sana napenda moja zaidi kuliko ingine kuchora kunanisaidia kuunda michoro ya kina na pia vile vile kupaka rangi kunanifanya michoro yangu kuwa hai na yenye hisia Kwa hivyo mimi napenda zote mbili sawa na pia tena mara nyingine napenda kuchora kwanza kisha Nikipake rangi pole pole likinifurahisha mchanganyiko wa rangi na mistari ni njia ya kujieleza kwa undani na kila kazi yangu ni tofauti na ya kipekee.

Kwa kweli, mimi hali ya hewa ninayoipenda, binafsi napenda hewa ambayo ni ya joto kidogo, si kali, sana, wala, si baridi sana. Ni ile hali inayonifanya, nijisikie raha na nguvu, ile inayonifanya nitake kutoka nje na kufurahia kila kitu kilicho karibu na mimi. Napenda hasa siku za jua zenye upepo mwanana, wakati jua linapochomoza polepole na upepo ukipuliza nywele zako, inajaza moyo wangu furaha. Nadhani ni kwa sababu inanifanya nihisi kuwa hai na kwamba dunia ni mahali pazuri hata ikiwa ni siku yenye kazi nyingi mbele yangu. Na kwa hivyo kwa kweli napenda hali yenye joto kidogo ambao hunifanya pia nisikie kuogelea kidogo ama hata kuingia tu kwa jua na kuanza kuota jua.

Hujambo mzuri sana, hili ni suali mzuri sana. Kwa kweli mimi, napenda GPS. Kwa sababu GPS inanifanya, nijisikie salama zaidi, hata nikikosa njia au nikipotea kwenye njia ambao, sijawai kutembelea, GPS inaniongoza hatua kwa hatua. Sio kwamba napenda kuhishi bila changamoto lakini kuna watu unataka kufika mahali bila kuwa na wasi wasi na kwa hivo kwamba hua inanifanya nijihisi kuwa niko salama. Na tena pili GPS ni rahisi kutumia na kufanya safari kwa haraka naweza kupanga njia yangu kuangalia mda wa kukaa barabarani na hata kupata njia mbadala ikiwa kuna msongomano au barabara imefungwa. Hii inasaidia sana kwa watu, inasaidia sana wakati napenda kupanga kazi na kuwa kufika haraka sana.

Ili kufanya kazi na timu ya mbali, mimi binafsi napenda kuanza siku yangu kwa kupanga ratiba ya kazi na kuhakikisha nipo kwenye mawasiliano sahihi na timu yangu. Na kila mtu ana ratiba tofauti, hivyo napenda kutumia zana kama Slack, Teams au barua pepe kuwasiliana kila asubuhi na kuhakikisha tunaelewana malengo ya siku. Hii inasaidia kuepuka mkanganyiko na kuhakikisha kila mmoja anajua nini kinachohitajika kufanywa. Na tena pia mimi ninapenda kufanya vitu kwa uwazi. Kwa hivo hiyo hunisaidia kutumia vitu kama Google Docs. Ili kila mtu aone maendeleo ya kila mmoja na kwa njia hii kila mtu ana uwazi wa kuona kazi anavyofanya na hakuna anayepotea kwenye taarifa ya kazi tunayofanya.

Akusu sanaa, mimi napenda sanaa ya kuimba na mziki. Mziki ni sehemu kubwa ya maisha yangu. Unapokuwa na shauku ya sanaa hii, unaweza kuelewa hadithi, isia, hata historia ya watu kupitia nyimbo. Napenda nyimbo zinazo hamazisha na zinazo chochea fikra, sio tu zire zinazo pendeza masikio. Kwa mfano, nyimbo za kizazi chasamani zinaweza kuniletea kumbu kumbu nzuri. Huku nyimbo za kisasa zikionyesha njia chinzi dunia inavyo badilika na mawazo ya vijana. Lakini si kila sanaa ya kisasa ndio inayopenda. Pia mimi inaishima na upendo kwa sanaa ya ajadi. Sanaa ya ajadi kama vile uchoraji wa miti, sanamu na hata mapambo ya sheree za asili yana dhamani kubwa. Na huwa ya naninyonyesha utamaduni wetu, istoria yetu na ila za makazi yetu. Kwa hivyo mimi napenda sana za msiki na ucho raji.

Haa kweli hii ni swali nzuri kwa kusababu kila shule ya msingi na amini kila mtu alikuwa na mwalimu ambaye alikuwa anampenda sana na mimi mwalimu ninayemkumbuka sana ni mwalimu wanjiru wa kiswahili alikuwa mwalimu wa kipekee. Alikuwa na njia ya kufundisha ambayo haikuwa ya kawaida kabisa kila wakati tunapo kuwa darasani alitumia michezo ya mashahiri na hata michezo ya kuigiza kuelezea somo la kiswaili. Nilipokuwa mdogo, nilithani kiswaili ningumu lakini yeye alibadilisha yote naayo. Alituchekesha na pia alitufundisha kwa upendo. Kitu kingine ambacho kinanivutia kilinivutia ni jinsi, alivokuwa na subra, nikikosa sentensi au nuktafulani, alinishikisha kidogo kidogo hadi niliweza kuelewa. Akusema vibaya wala akuniita hofu. Alikuwa kama baba wapili darasani. Hii ili nifanya niwe na ujasiri wa kuzungumza kiswaili kwa sauti na hata mbele ya darasa. Natena nakumbuka na mwisho la wiki ili alitupa hadithi za kusisimua za kitamaduni na alitufundisha jinsi lugha na bali pia maisha na madili. Iyo ni kitumoja ilifanya ni mpende huyo mwalimu.